Nikiwa kazini nikahisi au nikagundua kuwa naihtaji msaada. Huwa nachukua hatua ambayo ni ya makini zaidi. Kwa uwajibikaji wangu mkubwa na kwa sababu naamini kwamba kuomba msaada ni jambo ambalo ni rahisi sana. Na ambalo huweza kusaidia mambo kuwa maraisi sehemu ya taaluma ya weledi. Kama daktari kazi yangu inahitaji uhusiano wa akili mbili au watu wengine. Moja kwa moja maisha ya watu huweza kuathirika ninapo fanya maamuzi mabaya. Hivyo, umuhimu kuhakikisha kuwa maamuzi yangu nimeyafanya vyema na ni ya sahihi na ni ya salama kwa wote ambao naweza kuwatibu. Kwanza, ninapo anza kwa kutafuta msaada na jithamini mimi mwenyewe. Hujiuliza na aina gani ya msaada ninayo hitaji. Je, ni msaada wa taaluma kama ushauri wa kitabibu, msaada wa kifundi kama matumizi ya vifaa mifumo ya hospitali, au ni mifaa ambayo ni msaada ku kimawazo, kihisia, au hata kukatana na kuweza kupana ushauri. Weza kunikata msongo wa mawazo na weza kufanya msongo wa kazi kuwa rahisi. Kujitambua na kuweza kujielekeza kuweza kuomba msaada. Ni njia moja wapo ya kuweza kunisaidia kurahisisha kazi. Si kila tatizo nilalo liweza kulitatua na kulisuluisha lile lile vile mwenyewe bila ya msaada ya wale wengine. Kwa mtu mwingine pia anahitaji msaada toka kwa angu. Hivi, kila mtu haezi ufanya mambo yote peke ya ake anahitaji msaada. Pili, hua na wasiliana na wenzangu kazini. Katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya kazi nyingi, hufanywa na ushirikiano. Hivyo, hunisaidia kuweza kuwa na hali rahisi ya kazi. Kuondoa ugumu wa maisha na ugumu wa kawaida wa kazi kuwa siogopi kuwa kushauri na kuweza kuwaomba ushauri wawote awo waliofanya na mi kazi wenzangu, wauguzi, ama ata taaluma nyingine za afya. Mawazo tofauti hunisaidia kuona na kupata jambo ambazo ni mtazamo chanya wa maisha. Shughuli zingine waweza kunisaidia kuweza kuendelea na mambo yangu ya kikazi. Ambazo ni kuomba msaada na kuweza kusikiliza wengine, mashirikiano na kuaminiana katika timu ya kazi. Tatu, huwa na fuata viongozi au maamuzi ya wanao ni fuata. Nasikiza kila mtu, sibagui cheo au anachokuwa. Naendelea na kuweza kufanya kazi yangu vyema. Hii hunisaidia kutokana na uzoefu wa viongozi wangu kuweza kua na mihusiano mzuri. Nne, hutumia mwongozo ambao ni wa kitaluma, vyanzo rasmi na maarifa ambayo huweza kutokana na interneti au teknolojia ya kisasa. Matibabu huwa rahisi na huwa hafifu kwa kutumia chapa za kiteknolojia. Machapisho, yanayo saidia tu kutoa mwanga pale ambapo siwezi kuendelea tena na nimekosa pa kuendelea na mtu yeyote wa kunisaidia. Ni kihitaji msaada wa maarifa huwa nasoma na tafiti au na shiriki katika mjadala wakitaaluma. Hii hunisaidia situ kwa kutatua tatizo la sasa bali pia kwa kuongeza ujuzi wangu wa kuweza kujua mambo mengine siku zijazo. Tano, mimi hufanya mambo ambayo yanaweza kuniletea msaada kwa kuomba msaada kwa wengine. Kiufundi wa kuwa kila mtu anajambo lake mwenyewe analoliweza na kulitambua. Wakati mwingine changamoto za kazi, hutokana na mifumo ambayo huweza kuwa ya kompyuta machine za hospitali au taratibu za kati katikabhali kama hizi huwa nawasiliana na wenzangu naweza kuwa kuwa omba waweza kunipa ushauri mwema. Hivi naomba ushauri kwa kila mtu ambae ako kando yangu na ambaye ananizunguka na naelewa vyema taaluma hiyo.

Ningekupenda kuona maendeleo kwenye jamii yangu. Katika mambo mingi sana mendeleo ambayo weza kuwagusa maisha ya watu wengi na kuwasaidia ya moja kwa moja na kuwaleta mabadiliko mengi katika maisha yao yanayo dumu. Kama mtu ninaiishi katika jamii na kufanya kazi ndani ya jamii. Ninaamini maendeleo kuwa majengo pekee au miradi mikubwa tu Bali Kurejeshwa na ubora wa maisha wa watu kwa ujumla. Kwanza, ningependa kuona maendeleo makubwa katika sekta ya afya. Afya ni msingi sana katika maendeleo ya jamii yoyote. Ninge furahia kuona vituo vya afya vilivyo pata vifaa vyote vya kisasa, dawa na hata mambo mengi ya kutosha na wahudumu kwa afya. Waliopata mazungumzo ya kitabibu na mafunzo ya kutosha. Pia, ningependa kuona huduma za afya, zikizingatiwa na wananchi zaidi. Hasa, walioko maeneo ya vijijini ili waweze kupata mawasi safiri na kuenda mbali ili waweze kuwaletea na kuondolea ugumu wa kusafiri, kutoka mbali kuenda mbali marefu na masafa marefu ya kuenda kutafuta matibabu. Jamii ikielemiishwa na kuweza kuhusishwa na kinga za magonjwa ile ni bora ili kuweza kukatika akili yao. Na kuwapo mzongo wa magonjwa ambao uweza kupunguza kesi za kupata magonjwa wengi. Pia ningependa kuona maendeleo katika elimu. Elimu bora ujenga jamii imara na yenye mwelekeo mzuri. Wabaada ningependa kuona shule ambazo zimejengwa vyema mazingira bora au kujifunzia walimu ambao uweza kuwasaidia, uweza kujua mambo mengi na uweza kushika vitu kwa mikono yao na watoto wowote uweza kuwa na njia nzuri. Bali, kujali hali yao na kiuchumi wakipata nafasi ya kuweza kuwa sawa na kimasomo. Pia, ningependa kuweza kuona elimu ya matendo na vitendo ambayo weza kuwa za ufundi, ikipendwa na upaumbele na kuweza kuwa na vijana wenye ala nyingi hieza kutumia katika ujuzi wa kujenga jamii. Tatu, maendeleo hayo ningependa kuyaona kiuchumi. Ni jambo ambalo linaeza kulitamani sana katika jamii. Ningependa kuona fursa zaidi za ajira. Hasa za vijana jamii na pelekwa mbele na msukumo waki jamii. Na weza kuwa na jamii ambao ni nzuri. Changamoto kama uhalifu uweza kuangusha jamii yote. Kulevya na weza kutumia madao za kulevya. Bila kujua uhasma na uweza kujua mambo ambayo mabaya naweza kuleteshwa na hii maendeleo katika ujasiri na urasili mali. Mikononi ma mikombo ambayo uweza kuleta nafuu ya vikundi vya vijana na kweza kuweza kuweka wanawake katika mali pema. Pamoja mafunzo ya biyashara ya naweza kusaidia watu katika wengi ambao weza kuni kujikimu kimaisha na kuweza kuboresha hali ya uchumi wao. Kwa kuweza kufanya hivi utavunja vikundi vya vijana ambao huweza kutumia madawa ya kulevya nakuweza kujipoteza nne, ningependa kuona maendeleo katika jamii ya miundo mbinu barabara, miundo msingi, na ata safi ya salama umeme na kuweza kuleteshwa kwa vituo vya kipolisi katika vijiji vingi. Mambo ya msingi kwa maendeleo ya jamii. Miundo msingi, mizuri ambayo uweza kufanya biyashara kukua nzuri na kuweza kudumu, kufikika katika uraisi wa maisha ya kikila mtu sasa huweza kuwa ni raisi na salama zaidi. Pia ningependa kuona maendeleo katika mshirikiano wa kijami na mabadiliko ya kihali ya kija watu aammao waneza kuhishi katika jamii humo kijijini.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue. Naipenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu. Amani na uaminifu kila ninapoiona inafanya nijisikie kuwa nipo katika fikra sawa na za kutulia. Kihisia hasa baada ya kazi nyingi za siku na msongo wa mawazo hii huweza kunisaidia kujuwa ninapokuwa nimetulia. Mara nyingi naona rangi angani hasa asubuhi au jioni wakati anga iko katika wazi na utulivu pia huangalia sana bahari au kuweza kuiona katika maji kwa sababu blue ni maji huendana sana vizuri katika mazingira ya asili au huambatana sana katika na umuhimu pia kuweza kuleta utulivu na upumziko wa hisia. Kazini mara nyingi ninaona kuwa wazazi wangu waeza kunionyesha kazi kala ya blue ili kunionyesha utulivu wa anga, mandhari na hewa kunionyesha mavazi rasmi ya dunia ambapo rangi hii hueza kunionyesha usafi na naeza kukua na nithamu na umakini ambao huweza kuleta fikra huweza kutulia. Kwa ujumla, blue ni rangi ambayo ninayoipenda na eza kunichangamsha kihisia na kuweza kuleta utulivu wa maisha uwajibikaji na matumaini. Ndiyo maana inanipa utulivu zaidi katika kunipa motisha na kuweza kunipa nguvu ya kuweza kuendelea na kazi yangu siku baada siku hiyo huweza kunisaidia katika mambo mengi. Blue hutumika katika mambo mengi. Na kwa hivyo hutumika katika kupaka nyumba rangi na kwa kushudia katika nyumba yangu imeweza kupakwa katika kala ya blue. Na pia hutumika katika vitu vingi vya kuonyesha uasili na kuweza kuonyesha usafi. Sana sana huweza kuonyesha utulivu na pia kuweza kunifanya nieze kujisikia kuwa niko mtu hai.

Ndio nimewai kusafiri kwa ndege uzoefu huu ulikuwa wa kipekee na wa kufurahisha sana. Kwangu, kukuwa uliweza kunipa furaha ambayo ni ya kiajabu ambayo haezi kuelezeka. Mara ya kwanza nilipanda ndege nilikuwa na mchanganyiko wafuraha na msikitiko. Kwa sababu ilikuwa ni safari ambayo nitofauti sana na ya nia niliya izoea ya barabara. Nilikuwa ni meanza kufurahia kuona jinsi safari inaeza kubadilika na kuwa ya haraka sana ukilinganisha na usafiri wa barabara na arthini. Pamoja na mantari a mbao ni ya uzuri a mbayo ni lieza kuiona juu a ngani. Mawingu, miji na arthi a mbao ilieza kuwa na vitu vionekana kuwa vidogo sana. Safari ya andege ilieza kuwa ya mafundisho mingi na umuhimu wa kunipanga na kuweza kunipa muda mzuri. Muda wa ndeei uliweza kuwa mfupi sana. Kufuata taratibu au kuwa na nidhamu ambayo uweza kuwa hasa katika maswala ya usalama na ratiba. Kwa ujumla, kusafiri kwa ndege niliiacha kuwa na kumbukumbu nyingi katika akili zangu kumbu kumbu nzuri ambazo ziliweza kunifanya nieze kuipenda na kuweza kuithamini sana usafiri wa ndege. Na kuweza kunipa ugundufu wa kuweza kujua maeneo mapia. Na kuweza kunionyesha mambo mengi ambayo ni ya kidunia. Kwa kuwa dunia inamengi ya kiasili na haya ni moja wapo ya mambo ambayo ya meletwa na teknolojia ya binadamu ambayo uweza kufanya. Watu kuweza kufika haraka kwa usafiri, kuweza kumpa mtu raha na pia kuweza kufanya kila mtu aweza kujua mambo mengi mapia. Hii uweza kusaidia sana kwa kuwa ningeanza kwenda mbali sana kwa mda mfupi sana. Hii ili nisaidia na kuweza kunipa furaha. Ndani ya roho nilikuwa na mchanganyiko wa wisia ambazo wa nifuraha naeza kuwa na masikitiko. Na pia kuwa na mshtuko ambao ueleza kunipata wakati ndege ilipo anza kupaa. Hivi natambua na kuielewa sana usafiri wa ndege na naeza kuidhamini sana. Kwa kuwa ilinipa msio mwingine na mtazamo mwingine wa maisha.

Mchezaji bora mpira wa kikapu utegemia na mtazamo wa mtu, lakini mara nyingi mjadala mkubwa umeweza kuekwa katia ya Michael Jordan na Lebron James. Kwa wengi michael jordan amekuwa ndiye mchezaji bora siku zote au muda zote. Aliyekua na mchezo wa kuweza kuufanya, kufunga pointi nyingi na kuweza kuongoza katika hali ya juu sana. Na aliongoza katika Chicago Bulls kushindana na mataji sita NBA bila kupoteza faini. Na finali zote a lieza kuishinda. Alijulikana kwa ushirikiano wake na ushinda ni mkali. Akijiamini na uwezo wa kujiiendasha vyema na kuleta matokeo mchezo yake viema. Mpaka pale ambapo, Jordan bado ni mchezaji mzuri na leo bado Jordan anakumbukwa cha ubara wa katika mpira wa kikapu. Kwa upande mwingine lebron james naye alitambulika sana katika mchezaji bora kazi kizazi cha sasa na ni miongoni mwa bora waku wahi kucheza mipira ya kikapu. Ananguvu akili ya mchezo na uwezo wa kucheza na fasi ya timu yote na nefasi nyingi. Amecheza kwa mda mrefu akiwa kama kiwango cha juu. Akivunja rekodi nyingi sana kusaidia timu zake kufuata kushinda mataji ya NBA Lebron pia amejulikana kwa mchezo wake na mchango mkubwa sana nje ya uwanja. Kama vile elimu na jamii. Kwa ufupi, hakuna jibu moja sahihi. Kabisa kwa kuwa, mengine usema Michael Jordan. Ndiye a naeza kuibeba katika mfanikio ya kuwa na historia nzuri na historia kubwa sana katika mchezo wa kikapu. Wengine wakiseema na kumuona Lebron James kama bora na kwa sababu ya uimara wake. Na uhodari wake wakuweza kuitwimu na kuweza kuiekatimu yake katika nafasi ya mbele. Kilicho wazi ni kwamba, wote wawili ni magwinji katika mpira huu. Na wote wako katika mpira hii ya kikapu, wameacha alama kubwa sana katika historia mchezo ya kikapu. Hii u weleta kuwa, wanakumbukwa, na pia nguo zao uweza kununuliwa nchini mwote, na pia uleta ushirikiano mwingi wa watu walio katika mpira ya kikapu. Hii u wasaidia kuwa na wanajua na kupata njia kuweza kupata historia yao, na kuweza kujikuwa kawao. Hii uweza kuwasaidia watu wengi. Kwa mtazamo wangu, wote wawili wako sawa na pia wanaeza kuibeba katika kikombe chakuwa wale ambao ni wazuri sana. Hii uweza kusaidia hile na waamini wote, Lebron James na Michael Jordan. Wote wako katika akili yangu na katika mipango yangu walio katika nafasi ya mbele.